Kukaribishwa kazini si jambo ndogo. Bali ni hatua ya kwanza inayomjenga mfanyakazi kisaikolojia, kijamii na kitaaluma. Namna mfanyakazi anavyopelekwa siku ya kwanza huwacha kumbukumbu ya kudumu na huamua mtazamo juu ya kazi, viongozi na taasisi kwa jumla. Kwanza kabisa, nikisema kuwa kurekebishwa wafanyakazi wanaanza kwa mapokezi mazuri na yenye heshima. Mfanyakazi anapofika kazini kwa mara ya kwanza anapaswa kupokelewa kwa tabasamu, salamu, maneno ya faraja. Salamu rahisi kama, karibu sana kazini au tunafuraha kuwa nawe hapa. Hufanya mfanyakazi ajiskie kuthaminiwa na kukubalika. Pokezi ya aina hii uondoa hofu na wasiwasi ambao wafanyakazi wengi huwa nao wanapoanza kazi mpya. Pili, kurekebisha wafanyakazi kuna kunahusisha kuwatambulisha rasmi kwa viongozi na wafanyakazi wenzao. Utambulisho huu ni muhimu sana kwa sababu humsaidia mfanyakazi mpya kujua anafanya kazi na nani, anarepoti kwa nani, mnaweza kumsaidia nani. Kutambulisha mfanyakazi mbele ya wenzake pia humfanya ajisikie kuwa sehemu ya timu, si mgeni au mtu wa pembeni. Tatu, mfanyakazi anapokaribishwa kazini anapaswa kuelezwa kuhusu maono, malengo na utamaduni wa taasisi. Hiyo humsaidia kuelewa, anafanya kazi katika mazingira ya aina gani na anatarajiwa kuwa na tabia gani. Mfanyakazi akielewa msingi ya taasisi mapema, huwa rahisi kwake kwendana na mfumo wa kazi na kufanya kazi kwa ufanisi. Nne, ni muhimu sana kwa kuajiri au viongozi kuwapa wafanyakazi maelekezo ya waliko kuhusu kazi zao Hii inajumuisho majukumu yao, ratiba ya kazi, kanuni za taaribu, pamoja na haki na wajibu wao Mfanyikazi mpya asipopewa mwongozo wa kutosha, anaweza kufanya makosa yasiyo ya lazima au kujitia kupotea katika mwongozo mzuri. Mwongozo mzuri humjenga mfanyikazi kuwa na ujasiri na kujiamini. Ushauri mwingine muhimu katika kuwakimbisha wafanyikazi ni kuwapa mazingira rafiki na salama ya kazi Hii ni pamoja na kuwaonyesha sehemu muhimu kama ofisi, vyoo, sehemu ya mapumziko na vifaa vya kazi. Pia ni muhimu kuwaeleza kuhusu usalama kazini ili wajue jinsi ya kujilinda wao wenyewe na mali ya taasisi. Mfanyikazi anajisikia salama hufanya kazi kwa bidii zaidi. Vile vile, kurekebisha wafanyikazi kunahitaji kusikiliza na kuelewa mahitaji yao. Wafanyikazi wapya wanaweza kuwa na maswali, hofu, au changamoto mbalimbali. Kuwapa nafasi ya kuuliza maswali na kueleza wasiwasi wao huonyesha kuwa utasisi inajali ustavi wao. Mawasiliano ya uwazi hujenga uaminifu kati ya wafanyikazi na uongozi. Pia, ningependa kusisitiza umuhimu wa kuwapa wafanyakazi motisha na maneno ya moyo. Maneno ya kutia kama kama tunaamini utafanikiwa hapa au ujuzi wako ni muhimu kwa taasisi hii. Ongeza morali ya mfanyikazi na kumtia hamasa ya kufanya kazi kwa bidii. Mfanyikazi anayehamasishwa tangu mwanzo huwa na hari kubwa ya kuchangia maendeleo ya taasisi. Kwa hiyo, ni wajibu wa kila moja wetu hasa viongozi na wafanyikazi wa zamani KishA tunawakaribisha wafanyikazi wote kwa upendo, heshima na ushirikiano. Tukifanya hivyo tutajenga mazingira mazuri ya kazi tija itaongezeka na taasisi zote zitafanikiwa.

Muda wa bure nikipengele muhimu sana katika maisha ya binadamu kwa sababu ndicho kinachotupa nafasi ya kupumzika, kujijenga, kujitambua na kuendeleza vipaji vyetu namna tunavyo tumia muda wetu wa bure inaeza kutujenga au kutubomoa, tupeleka mbele au kuturudisha nyuma Kwanza kabisa, ningependa kusema kwamba mimi natumia muda wangu wa bure kujiongeza kielimu na kimaendeleo Mara nyingi ninapokua na muda ya ziada napenda kusoma vitabu mbalimbali, makala au taarifu zinazohusiana na masomo yangu, maendeleo ya jamii na maisha kwa ujumla. Kusoma hunisaidia kupanua upeo wa mawazo kuongeza maarifa na kunifanya niwe mtu mwenye ulewa mpana zaidi wa mbambo mbalimbali yanayo nizunguka. Pili, hutumia muda wangu wa bure kufanya mazoezi ya mwili. Afya njema ni msingi wa maisha bora mazoezi kama kukimbia, kutembea, kufanya mazoezi ya viungo au kushiriki michezo mbali mbali hunisaidia kuimarisha afya yangu hupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na ari ya kufanya kazi Pitia michezo pia najifunza nidhamu, uvumilivu na kufanya kazi kwa timu Tatu, mimi natumia muda wangu wa bure kuendeleza vipaji na talanta zangu kila mtu ana kipaji fulani alichopewa na mungu kwa upande wangu, napende kutumia muda wangu wa ziada kuimba kuandika na kuchora au kujifunza ujuzi mpya kulingana na mazingira. Vipaji hivi hunisaidia kujieleza, kuongeza ubunifu na hata vinaweza kuwa chanzo cha kipato au ajira hapo baadaye. Nne, natumia muda wangu wa bure kusaidia familia na jamii. Muda wa bure sio wakujifurahisha pekee, bali pia ni fursa ya kuwahudumia wengine. Napopata nafasi, nawasaidia wazazi au ndugu zangu katika kazi za nyumbani, au kushiriki katika shighuli za kijamii kama usofahamu mazingira au upandaji wa miti au kusaidia watu wanye hitaji maalum kufanya hivyo hunijenga kuwa mtu mwenye moyo wa huruma na wajibikaji vilevile natumia muda wangu wa bure kujifunza matumizi bora ya teknolojia katika dunia ya sasa teknolojia ni sihemu muhimu ya maisha hata hivyo napenda kuitumia kwa njia chanya kama kujifunza kupitia kozi mtandaoni kutazama vipindi vya kielimu au kujifunza ujuzi wa kompyuta hii hunisaidia kujiandaa na changamoto za ulimwengu wa kisasa na soko la ajira Ushauri mwingine muhimu ni kwamba natumia muda wangu wa bure kupamzika na kutunza kisaikolojia baada ya masomo au kazi nyingi ni muhimu kumpa mwili na akili mapamziko napenda kusikileza muziki wenye ujimbe mzuri, kutafakari au kufanya shughuli zinazo niweka katika hali ya utulivu kupumzika hunisidia kurejasha nguvu au kuongezeka kwa umakini katika majukumu yangu ya kila siku Pia, natumia muda wangu wa bure kujenga mahusiano mazuri na watu wangine. Binadamu ni kiumke, ni kiumbe wa kijami. Napokuwa na muda wa ziada, napenda kuzangunza na marafiki kushirikiana na wenzangu au kutembelea ndugu na jamaa. Mahusiano mazuri hunisaidia kupata ushauri faraja na msaada wa kihisia. Mambo, jambo mbalo ni muhimu kwa ustawi wa maisha. Kumalizia, ngependa kusema kwamba muda wa bure ni zawadi katika amba, ni zawadi kubwa ambayo napuswa kuitumia kwa hekima. Nivyotumia muda wangu wa bure inalenga kujijenga kielimu, kimwili, kijamii na kimaadili kufanya hivyo na jiandaa kwa kuwa raia mwema mfanyakazi bora na mtu mwenye mchango chanya katika jamii.

Mawasiliano ni iti wa mgongo mafanikio katika taasisi na shirika lolote bila mawasiliano bora, hata wafanyikazi wenye ujuzi mkubwa wawezi kufikia malengo yapa moja Kwanza kabisa, kipuambele kikubwa katika mawasiliano kazini ni uwazi na ukweli mawasiliano ya napasokwa na uwazi, ya kuelewekwa na yasiyo na mafumbo mfanyikazi anapaswa kuelewa anachotakiwa kufanya, lini afanya na kwa kiwango gani mawasiliano ya siyo ya wazi usababisha mchanganyiko, makosa na migogoro kazini kweli hujenga ua minifu kati ya wafanyikazi na hao viongozi Mambalo uongeza mshikamano na ufalisi Pili, kipaumbele kingine muhimu ni heshima katika mawasiliano Uja tunayatumia mawasiliano ni muhimu kama ujumbe wenyewe mawasiliano yanapaswa kuzingatia adabu, lugha nzuri na sauti na heshima bila kujali cheo au nafasi ya mtu ku heshima wengine katika mawasiliano ujenga mazingira mazuri ya kazi na kuondoa migogoro isio ya lazima Tatu, mawasiliano kazini yanapaswa kuzingatea kusikiliza kwa makiri. Mawasiliano siku zungumza pekee, bali penda kusikiliza. Kipaumbele kinapaswa kuwa kusikiliza maoni, changamoto na mapendekezo ya wengine. Mfanyikazi anayesikilizwa ujiona kuwa na kuwadhamani na utoa mchango wake kwa uhuru. Kusikiliza kwa makini uongeza ushirikiano na ubunifu kazini. Nne, kipaumbele kengine ni uchaguzi sahihi wanjia ya mawasiliano. Katika mazingira ya kazi, kuna njia mbali mbali za mawasiliano kama ana kwa ana, barua pepe, simu, mikutano au ujumbe wa maandishi. Muhimu kuchagua, njia inayofaa kulingana na ujumbe unaotumiwa. Kwa mfano, maswala nyeti ya nahitaji mawasiliano ya ana kwa ana hukutaarifa za haraka zinaweza kutumia kwa njia ya ujumbe la mfupi. Tano, mawasiliano kazi ni ya napaswa kuwa na dengo ya na mwelekeo. Pia mawasiliano yanapaswakua na kusudi maalum. Katika mazungumza marefu yasiyo na mwelekeo wa taarifa zisizo za muhimu mawasiliano yenye lengo huokoa muda na kuongeza ufanisi wa kazi Sita kipaumbele kingine muhimu ni muda katika mawasiliano taarifa zi nafaa kutolewa kwawakati unaofaa mawasiliano ya na pochelewa huadhiri la tibu za kazi na kusababisha mchanganyiko mfanyi kazi au kiongozi a napasa kuhaki kisha taarifa ya muhimu zinawafikia wahusika kwa wakati ili waweza kuchukua hatua zita hiki Kwa kumalizia, ningependa kusema kwamba kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhaki kisha kuwa kila ujumbe, unawasilisha kwa uwazi, heshima, kwa wakati na kwa lengo la kujenga. Mawasiliano na bora hujenga ua minifu, uongeza ufanisi, hupunguza mgogoro na huleta maendeleo katika taasisi. Kupa mawasiliano kipaumbele kazeni, tutajenga mazingira bora ya kazi, na kufanikisha malengo yetu kwa pamoja.

Katika dunia ya leo, programu za simu na kompyuta zimekuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Zinatumika katika mawasiliano, elimu, kazi, burdani na hata kujenga mahusiano ya kijamii Naona tunavyochagua na kutumia programu hizi inamchango mkubwa katika maendeleo yetu binafsi na ya jamii Kwanza kabisa, ningependa kuanza na programu za mawasiliano Miongoni mwa programu ninazotumia mara nyingi ni programu za kutuma ujumbe na kupiga simu. Programu hizo hunifurahishia, nirahishishia mawasiliano na familia, marafiki na gangu wa masomo au kazi. Kupitia programu hizi, ninaweza kubadilishana taarifa kwa haraka, kupanga shighuli na kushirikiana mawazo bila kulazimika kukutana ana kwa ana kila wakati. Hiyo huokoa muda na gharama, hasa pale umbali unapokuwa kikwazo. Pili, natumia sana programu za mitandao ya kijamii. Programu hizo hunisaidia kuungana watu mbalimbali kufuatilia habari za ndani na nje ya nchi pamoja na kujifunza mamb mapya Kupitia mitandao ya kijamii ninaweza kupata taarifa za kielimu, motisha na ujumba ya kujenga. Hata hivyo ninajitahidi kuitumia kwa kiasi na kwa malengo chana ili isiharibu muda wangu au kunipotosha kimaadili. Tatu, ninatumia mara nyingi programu za elimu na kujifunza Programu hizo hunisaidia kusoma, kufanya utofiti, kuangalia maudhui ya kielimu na kujifunza ujuzi mpya. Kupitia programu za elimu, ninaweza kujifunza masoma mbalimbali, kuboresha lugha na kupata maarifa ambayo yananiandaa kwa maisha ya baadaye. Teknalojia imenipa fursa ya kusoma popote na kwa wakati wowote. Na kwa wakati wowote. Kupitia programu za kielimu, ninawezakujifunza, kuboresha masomo mbalimbali. Jambo ambalo lina faida kubwa sana. Nne, natumia programu kuandika na kupanga kazi. Programu hizi hunisaidia kuandika kazi za shule au reporti. Kupanga ratiba zangu na kuifadhi kumbukumbu muhimu. Kupitia programu za aina hii, ninaweza kupanga majukumu yangu kwa urahisi. Kufuatilia maendeleo yangu na kuhakikisha sifanyi mambo kwa barabara. Hiyo hunijenga kuwa mtu, mwanye nidhamu na mpangilio mzuri wa maisha. Saba, ninatumia programu za kifedha na huduma za kidigitali. Programu hizi hunisaidia katika shughuli za kila siku kama kufanya malipo, kuhifadhi fedha au kufuatilia matumizi yangu. Zinazoesha kufanya mambo kwa urahisi na kwa usulama bila kutumia muda mwingi kusafiri au kusubiri huduma. Kwa kumalizia, ningependa kusema programu ninavyotumia mara nyingi zimekuwa chombo. Muhimu katika kujifunza kuwasiliana kufanya kazi na kuburudisha. Teknolojia ni kama kisu inaweza kujenga kuharibu kulingana na matumizi yake ni jukumu letu soto hasa vijana kutumia programu kwa busara, kwa malengo na kwa nidhamu Tutumie teknolojia kama daraja la mafaniki si kama kikwazo cha maendeleo yetu.

Katika dunia leo, video zimekuwa njia mojawapo muhimu ya kupata maarifa, burudani, habari na mawasiliano. Kupitia video za mtandaoni, tunaweza kujifunza, kuburudika na kuelewa mambo mbalimbali yanaendelea duniani. Kwanza kabisa, ninatazama video mtandaoni kupitia majukwa video inayojulikana na yanayotumika sana duniani. Majikwa hayo hunipa fursa ya kutazama video za kilimo, vipindi vwa mafunzo, nyadhara na mawavi ya maarifa ya kijumla. Kupitia video hizi, ninaweza kujifunza masomo mbali mbali, kupata ufafanuzi wa mada ngumu na kuongeza uwelewa wangu bila kulazimika kuwa darasani muda wote Pili, natazama video mtandaoni kwa ajili wa kupata habari na taarifa video za habari hunisaidia kufuatilia matukio yanayoendelea ndani ya nchi na duniani kwa ujumla Kupitia video hizi, ninaweza kuona na kusikia taarifa moja kwa moja, jambo lilalonisaidia kuelewa kwa ndani, zaidi kulika kusoma maandishi peke hiyo hunifanya niwe mtu mwenye uwelewa mpana, maswala ya kijamii, kisiasa na kiuchumi Tatu, natazama video mtandaoni kwa ajili ya burudani yenye manufa Kwa ajili yenye manufa, baada ya masomo au kazi nyingi ni muhimu kumpa akili mapumziko video za burudani kama muziki, maigizo, vipindi, na vichekesho hadithi Kuelimishwa hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye furaha Hata hivi, najitahidi kuchagua video zenye maudhui mazuri na yenye kujenga maadili. Ninatumia majukwa ya video mtandaoni kujifunza kwa njia kuona na kusikiliza kwa wakati mmoja. Watu wengi hujifunza vizuri zaidi wanapoona na kusikia. Video hufanya ufunzaji kuwa rahisi wa kuvutia na unaoeleweka haraka. Hiyo hunisaidia kukumbuka ninachojifunza kwa muda mrefu zaidi. Natazama video mtandaoni kwa kuzingatia usalama na matumizi bora ya mtandao. Nachagua majukwa salama, maudhui yanayofaa umri wangu na video zenye lengo ya kujenga maarifa na maadili Pia ninajitahidi kudhibiti muda na kutumia kutazama video ili nisipoteza muda mingi ambao ningeweza kutumika kufanya shughuli muhimu zaidi vile vile ninatambua kuwa si kila video mtandaoni ya kuaminika au yenye faida Ndiyo mahali najifunza kuchambua maudhui kuepuka taarifa potovu na kuchagua video kutoka kwa vianzo vinavyoaminika Hii hunisaidia kutumia mtandao kwa busara na kuwa manufaa ya kweli kumalizia, ningependa kusema kwamba, ninatazama video mtandaoni kama njia ya kujifunza, kupata habari na kuburidika kwa kiasi video za mtandaoni ni nyenzo muhimu sana katika maisha ya kisasa Lakini zinahitaji kutumiwa kwa nidhamu, busara na malengo Tukizitumia vizuri zitakuwa daraja la kutufanikisha kwenye mafanikio Tukizitumia vibaya zinaeza kuwa chanzo cha kupoteza muda wa mweleo wa maisha Tuchague tunachotazama mtandaoni kwa hekima kwa sababu tunachokiona na kusikia hujenga fikra za tabia zetu.

Kila kazi, bila kujali eneo yake ina changamoto zake, changamoto hizo hujaribu uvumilivu wetu, nidhamu yetu na uwezo yetu kukutatua matatizo. Hata hivyo, changamoto sio kikwaza cha mafanikio, bali ni daraja la kutifikisha katika maendeleo na uzoefu mkubwa zaidi. Kwanza kabisa, changamoto mojawapo ninaokutana nayo kazini ni msungo wa kazi na majukumu mengi kwa wakati wa muda. Wakati mwingine kazi huwa nyingi kuliko mda uliopo. Hali hiyo husababisha uchovu wa mwili na akili. Msongo wa kazi ikizidi unaeza kupunguza ufanisi na motisha wa mfanyikazi. Changamoto hii hunilazimu kupanga muda wangu vizuri na kuweka vipaa umbele ili kuhakisha kazi muhimu inafanyika kwa wakati. Pili, changamoto nyingine ni mawasiliano yasiyo wazi kazini. Kuna nyakati ambazo, maelekezo hayako wazi au taarifa muhimu wazi kwa wakati. Hii husababisha mchanganyiko na kukosa katika utekelezaji wa kazi na wakati mwingine kati wa wafanya kazi. Mawasiliano duni yanaeza kuharibu sana utendaji wa kazi hasa pale kazi inahitaji shirikiano wa watu wengi. Tatu, nimekutana pia na changamoto tofauti za tabia na mtazamo kati ya wafanyakazi kazini kutana watu wa asili, umri, elimu na malezi tofauti tofauti. Tofauti hizi wakati mwingi husubabisha kutoelewana, migongano ya mawazo au ukashifu wa ushirikiano. Changamoto hii hunifundisha umuhimu wa kuvumiliana kuheshimu mawazo ya wengine na kufanya kazi kwa moyo wa timu Nne, changamoto nyingine ni kukosa rasilimali au vifaa vya kutosha vya kazi Wakati mwingi mfanyikazi anatarajiwa kutoa matokeo mazuri bila kuwa na vifaa au rasilimali zinazohitajika. Hali hii husababisha kuchelewa kwa kazi au kufanya kazi kwa shida zaidi. Changamoto hii hunifanya nijifunze kutumia rasilimali zilizipo kwa ubunifu na kuajibika zaidi Mwisho kabisa nakutuna na changamoto ili kuwasilisha ndoto.